Ninapo kutana na kazi ya dharura kwanza mimi hutulia na kutathmini jambo ili kujua kinachohitajika kufanywa haraka kisha mimi hupanga vipaumbele na kuanza kushughulikia jambo muhimu zaidi ikiwa ni lazima mimi huwaomba wenzangu msaada.

Mafunzo yaliyo nisaidia zaidi ni yale yaliyo nifundisha kutumia teknolojia na kuwasiliana vizuri na watu yalinisaidia kuwa na ujuzi wa kutatua matatizo kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana na wengine.

Ninapojisikia vibaya, napenda kupumzika na kutenga muda wa kuwa na utulivu pia nazungumza na mtu ninayemuamini kusikiliza muziki ama kufanya shughuli ninanayo ipenda ikiwa hali hiyo inaendelea huwa natafuta msaada kutoka kwa mtu anayefaa kwa hivyo.

Ninapenda kula nje ya nyumbani kwenye hoteli au mgahawa mdogo wenye mazingira mazuri mara nyingi napenda kula pilau, biriani au nyama pamoja na kachumbari pia napenda sehemu ambayo chakula ni kitamu, safi na huduma ni nzuri.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuanza na kuorodhesha majukumu muhimu ninayopaswa kukamilisha. Kisha naweka vipaumbele na kupanga muda wa kila kazi. Pia huwa naacha muda wa kushughulikia mambo ya dharura na mwisho wa wiki huwa naangalia nilichokamilisha na kupanga wiki inayofuata.

Chakula cha jioni ambacho sitakisahau ni wakati nilipo kula pilau pamoja na familia yangu kwenye sherehe kulikuwa na nyama kachumbari na vinywaji na kila mtu alikuwa na furaha. Tulizungumza tukacheka na kufurahia muda pamoja kumbu kumbu hiyo bado ni ya pekee kwangu.

Kwenye sherehe kubwa kwetu vyakula kama pilau, nyama, chapati, wali, maharagwe na kachumbari huwa vinapendwa sana mara nyingi pilau na nyama huwa sehemu muhimu ya chakula kwa sababu vinatosha watu wengi na vinaendana vizuri na sherehe.

Katika Kiswahili tunachozungumza kuna maneno kutoka lugha mbalimbali za makabila. Hasa katika mazungumzo ya kila siku, baadhi ya maneno haya huingia na kutumiwa sana kiasi kiasi kwamba watu huyazoea pia sheng huleta maneno mapya kutoka lugha za kienyeji na lugha zingine.

Kwetu heshima kwa wakubwa huonyeshwa kupitia salamu lugha ya heshima na namna ya kuzungumza nao. Tunapokutana nao tunawasalimia kwa adabu na kuwauliza hali yao pia tunawasikiliza wanapozungumza hatuwakatizi na tunatumia maneno kama shikamoo tunatumia inapofaa kwa hivyo.